Wakati wa baridi kali huwa navaa nguo ambayo itaweza kunisitiri na kuniwezesha kukaa kupata joto kama vile kuvaa skafu, kuvaa koti nzito, kuvaa pia shati ambayo inaweza kunisitiri Pia huwa wakati wa baridi huwa nawasha moto na pia na pasha misuli kwa kurukaruka kucheza michezo tofauti tofauti.

Chakula ambacho napenda kuila ni viazi. Viazi amb ambata. Viazi ambata amba vyo sivitamu ni vile viazi ambata. Mbao wanapenda ni kipika kwa hali ya kawaida. Weka kitunguu, kuweka maji kidogo ilipate supu. Na mtu alie nifunza kukula chakula hii ni mamangu Pia na kumbukamara ya kwanza nilipo kula likuwa mdogo wakati nilikua natoka shuleni Arudi nyumbani napata viazi ambata ambavyo vimekaangwa kwa vitunguu ambako wakati huo hatukua na nyanya wala hizi rojo rojo zingine.

Kazi ya nyumbani ambayo huwa inanichukiza ni kazi ya kufua nguo Kwa sababu huwa inanisumbua huwa na chukua muda mrefu sana kufua nguo Kwa sababu inanibidi niiname, nipenduke, nifanye, niamishe maji, ni badilishe maji kazi hiyo huwa inanichukiza.

Ushirikiano katika timu ni jambo la muhimu sana kwa sababu timu yoyote au mtu yeyote ambaye ako katika timu ni, anatakana kuwa miongoni mwa upande ama sehemu kuu katika timu kwa sababu bila sehemu moja au wengine katika timu tunongelea kama ni mchezo wa futboli ama soka tunapata kwamba usipokuwa beki, usipokuwa anaye funga mabao Unaweza kuwa anayecheza kati ama mid, ambapo unaweza kuweza kusaidiana na wale wengine. Bila usaidizi kwa timu, katika timu ushirikiano huo utakuwa shida sana. So lazima timu isaidiane na kushirikiana.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo huwa wakati mwingine inanifanya ni ni. Ni cheke au kufurahia nina kumbuka wakati mungine jumapili baada ya kutoka kanisani nilikuwa na ndugu yangu alikua uko, mimi ndiye kitinda mimba sasa. Ndugu yangu ambaye ni marehemu kwa sasa. Kila wakati jumapili alikuwa ananifuata alikuwa anakikisha tunarudi na yeye nyumbani. Kwa sababu alikuwa anajua, alikuwa mjanja, alikuwa najua kila wakati nikitoka kanisani Lazima nipewe pesa kidogo ya peremende, pesa kidogo ya kujin kununua mkate labda ili njiani tukija na yeye, tunakuja, tunakula na yeye. So kumbu kumbu ambayo huwa naikumbuka wakati mungine hadi na kumbuka hadi chini ya mti ya ambapo tulikuwa, tukiketi na yeye, tukipitia njia ya mkato, tukilekea nyumbani. Vuhu nyumbani ilikuwa mbali kidogo Sasa hii ni kumbu kumbu ambayo huwa Wakati mungine inanifurahisha. Pia kunikumbu nipakumbukizi ya hali jinsi ilivyo, na wakati huo jinsi fedha kidogo kama shilingi ishirini iliweza kununua vitu katha wakatha Sikama wakati huu.

Natumai namaanisha ni tunda ambalo linanipendeza. Tunda ambalo linanipendeza ni tikitimaji. Tikitimaji wakati mwigine sikuwa naila sana lakini baada ya muda ni kaja nikaipenda. Tikitimaji ndiyo jibu. Angu ambalo ni tunda ambalo linapendeza.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu inani bidi, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya shughuli ambazo niko nazo kadha wa kadha. Ningetamani sana ikue napenda kufanya shughuli yangu siku lakini mara nyingi juu ya kazi ama juu ya hali ya kazi na bidii unakuwa wa kuamka mapema.

Napenda utulivu na hali ya usalama katika mtaa wangu. Usalama ni jambo la muhimu sana. Ambapo unapata unaweza tembea wakati wote, unaweza tembea usiku, unaweza acha mlango ya kwako ikiwa wazi na hakuna yule atakae fanya ukaidi ama kuivunja.

Kwangu napenda kuandika kwanza kwa mkono ili ni inipe mawazo ambayo nitaweza kuiweka kwenye kompyuta, kuandika kwenye kompyuta ama kuitaipu kwenye kompyuta. Huwa napenda naanza kwanza kuandika kwa mkono wangu. Jinsi ama mawazo ambayo niko nayo ili niweze kuhamisha mawazo hayo kwa kompyuta.

Hoja nafanya utafiti kuhusu mkutano huo na pia nauliza maswali kwa wanao tukaribisha kwa mkutano huo. Ingine kama ninaweza kuongea katika mkutano hiyo najitayarisha mbele ya kioo yangu ili nyeweze kujua jinsi nitakavyo ongea, nitakavyo msema, nitakavyo jaribu kuwafurahisha ama kuwachekesha wanao nisikia.

Naam wakati mwingine kutumia video kama njia ya mawasiliano ni bora. Labda wataka kujua jinsi shamba ama mimea ambayo unalima ikoje, inabidi unatumia video. Ama wakati mwingine mko na mkutano ya familia ama mkutano ya kikazi ambayo watu wa mbali wanahitaji kupatana kwa njia moja au nyingine, njia bora ni video.

Inategemea swali hiyo ya kupendelea kitanda kigumu au kizuri. Kigumu kiasi gani, inamaanisha nini kigumu. Unaongelea kigumu ambayo unalala vizuri, unapata usingizi wapono, ama unaongelea kitanda kizuri ambacho si kigumu. Ambayo cho ni kizuri pia na ni nyepesi ambayo labda wakati mwingine Utapata usingizi, utapata usingizi wa mangamu ngamu.

Kazi ambaye nina idhamini zaidi ni kazi ya kibinafsi. Kazi ya kibinafsi naidhamini kwa sababu inaweza kukua wakati wewe mwenye unakua. So kazi ya kuandikwa makazi ya serikali wakati mwngine hua kuna mambo mengi ambayo hauwezi kuwa na kazi yenyeo. Wakati mwngine kazi yenyeo kazi yenyewe itaweza kuku kukua kuku shinda au kudorora ambapo wewe utahitajika tena kazi hiyo.

Naam napenda asali. Asali ni tamu. Asali ukiweka katika kahawa wakati mwingine. Asali pia ukiipaka kwenye mkate. Au asali wakati mwingine tu ukihisi kama homa inakusumbua kidogo unaeza tumia asali. Asali naipenda sana.

Namna nawafahamu majirani wazangu kwa sababu wakati mwingi huwa tunaonana wakati labda tunaingia sehemu ambazo tunakaa pia wakati mwingine wakati tunatoka so lazima tusalimiane si lazima tumelazimisha na mtu lakini ni hali ya ujirani ujirani mwema ni kumwambia mwingine kumwamkua.

Kuandaa ripoti ya kazi ni jambo ambalo huwa mnafunzwa wakati mnaandikwa kazini na pia mnasaidiwa na ambaye msmamizi wenyu katika kazi ama shughuli unayo fanya. Kuandaa ripoti ya kazi ni jambo ambalo kila wakati unajaribu kujifunza na kuendelea kufanya jinsi unavyo pewa mawaidha na masharti.

Ndiyo na penda kuzungumza kuhsu siasa wakati mwingine tunahisi kuwa siasa ni jambo la kuogopa kuzungumzia lakini kusema ukweli kuzungumza juu ya siasa ni vem kwa sababu hivyo ndivyo mambo inabadilika katika nchi katika jamii jamii wanapaswa kuongelea juu ya siasa sana kwa sababu si siasa ya kugawana wala wa kupigana bali ikuwe siasa ya kuona hali ya mambo ilivyo.

Mara mingi kama si kutembeleana kuu jumuwika na marafiki mara mingi wakati wa mapumzika mchana hua nafanya kitendo kimoja ambacho labda kwa wingi wataona si mapumziko bali na lala napata nafasi najipa nafasi na lala naongeza usingizi kidogo tu.

Kwa mawasiliano ni kwa njia kuwapigia simu kumazugumzo ya hapa na pale Wakati mwingine tukipatana tu kwa kikombe cha chai Wakati ama tuko na nafasi kidogo wakati tuko kazini Tuneza ongea kupitia kikombe cha chai Lakini mara nyingi kila mtu anajaribu kuwa kwa shughuli zake Lakini kusaidiana kwa upande wa kuwezesha timu iweze kufaidika.

Kumbukumbu nzuri ambayo nina ikumbuka ya ututoni, ni wakati tulikuwa tunacheza na migololi ambayo tulikuwa tunaitwa tunaita banta. Migololi hiyo tulikuwa tunacheza nayo wakati tukiwa tunachunga ngombe, wakati tukichunga ngombe tunapata nafasi na marafki zangu wakati ngombe wanakula pia sisi tunacheza michezo yetu.

Ndiyo napenda chakula kitamu ambayo inavirutubisho na madini ambayo inawezesha ku kujenga mwili na kukupa nguvu na pia kukwezesha kufurahia wakati unaila chakula ile huezi ila chakula ambacho ni kibovu ni vema kula chakula kitamu kinacho furahisha mwili na pia ambacho.

Najenga mahusiano na wenzangu katika kazi kwa kuheshimu mipaka yao na ku pia kuheshimu jinsi ama kupima jinsi nawaongelesha. Siwezi ongea na madharau au kuongea jinsi ninavyotaka. Pia nahusika katika kazi ambayo tunaifanya kama timu. Hivyo ndivyo inaweza endeleza uhusiano wetu na wafanyikazi wenzangu.

Nchi ambao nayatamani sana kutembelea ni nchi ya uingereza ili niweze kuona mechi ya kandanda moja kwa moja, mechi ya kandanda ya timu yangu ambayo naipenda ya Aston Villa ambayo kwa sasa wako na bidii sana kulingana na wakati uliopita walikuwa chini kidogo lakini saizi wanafanya bidii sana.

Nitasema napenda kufanya kazi ya kibinafsi ambapo wakati unafanya kazi ya kibinafsi unaweza pata concentration. Twaita kwa kimombo concentration kwani utaweza fanya kazi bila kusumbuliwa na wengine. Lakini ikiwa kazi ambayo mnahitaji kufanya kama kikundi ama timu mnahitaji kufanya na wengine. Lakini kazi ambayo ni ya kibinafsi napenda kufanya peke yangu.

Na shugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujifunza tena na tena na kuendelea ku kuuliza mawaidha yanao weza kuniboresha. Ili niweze kuwa bora kwa sababu uthaifu si jambo si kilema ama si jambo ambalo lina kufanya usiweze kufanya kazi bali ni jambo litakalo lifanya nini? Kufanya kazi isifa isitendeke jinsi inavyo faa Sasa na uzidi kuuliza mawaidha na pia kujaribu ku kujifunza kupitia mawaidha hayo.

Ndiyo, nime wahii fuga mnyama kwa kusema ukamilifu kabisa wanyama kadhaa wa kadhaa. Lakini mnyama ambaye nimemfuga kwa sana ni kuku. Mnyama huyo alinifurahisha na pia alinipa mayai na kunipa vifaranga baada ya muda mfupi. Sasa kufuga wanyama ni jambo ambalo binadamu walifanya bora kuweza kuwafuga wanyama.

Shughuli zangu wakati mvua uwa inanyesha moja ni kuhakikisha kwamba mahali na napokaa kwamba tumeteka maji. Maji ambayo tutaitumia matumizi ya baadae. Alafu kingine ni kuvaa nguo ama koti mzito mzito ili kunikinga na baridi. Ikiwa nimefanya shuguli hizo wa kadha wakadha na penda wakati huo kulala Kwa sababu pia mvua wakati mabati na gongwa na maji ya mvua inagonga mabati una hisi vizuri sana.

Napenda sanaa ya shahiri ambapo shahiri inakuwaga na taswira na picha tafauti tafauti. Sanaa ya shahiri inampa pia mwandishi ama malenga ule wa shahiri kuweza kuandika kuhusu mambo mengi kwa kifupi ama pia kutumia maneno yake mwenyewe. Sanaa ya shahiri ndiyo inayonipendeza.

Naweka neno siri salama kwa kutumia mbinu tafauti tafauti ambayo kwa sasa kwa sababu ni neno siri sitaweza kukueleza Kwa sababu ndiyo maana ya jina neno siri ni neno ambalo nafaa kuiweka kama siri So asante sana.

Natumia simu yangu sana kwa kuingia mitandao ya kijamii Wakati mwingine huwa nahisi kuwa simu inafaa kuwa zaidi ya hio lakini hivi majuzi ama hivi karibuni nimegundua kuwa simu yangu inatumika naitumia sana sana Kwa mitandao ya kijamii kuchunguza haya kuchunguza yale mhm.

Mojawepo ya changamoto ambayo nakumbana nayo kazi ni ni kuwa kumaliza kazi ama shughuli fulani ambayo inafaa kufanyika kwa muda mfupi na chukua muda mrefu sana. Natumai changamoto hiyo nitaweza kuhishugulikia ili niweze kumaliza shughuli mbali mbali kulingana na wakati ufaao.

Sikuzaliwa katika mji bali nilizaliwa katika kijiji. Kijiji changu kimezungukwa na misitu. Na pia barabara moja kuu ambayo tunapitia. Misitu imezunguka nakumbuka wakati tukiwa wadogo tukienda kutafuta kuni ama kusikia nyani wakipiga kelele ambapo si mbali sana. Hasa mtoni ilikuwa uko pia mbali kidogo lakini ilikuwa miongoni mwa misitu ambayo tulikuwa tumezingirwa nayo.

Kuoga naoga mara moja kwa siku, kulingana na siku yenyewe, lakini mara wakati wakati mwingine huwa inabidi marambili, sababu labda umetoka kazi ni umechoka sana, inabidi ujichangamushe kwanza, unaoga kwanza ili uweze kufanya shuguli zako, na wakati huo utakua umeoga asubuhi wakati umetoka, hasa marambili, lakini mara sana sana ni maramoja.

Habari huwa napata katika magazeti au sana sana katika mitandao mtandao moja ambaye napata habari sana sana ni mtandao wa twitter ama kwa kisasa wanaita mtandao wa X ukondipo Napata matangazo mingi sana ama habari mingi.

Ti wa asubuhi ndivyo ninavyofanya kazi vyema sana kwa sababu wakati huo ni sina uzito wa siku sina mawazo mengi mawazo ni mapya najihisi pia mwepesi najihisi na mawazo mazuri na pia macho yanaweza ona mbali asubuhi sasa ni asubuhi.

Hesabu inategemea. Ikikua ni hesabu ya kuhesabu pesa ama fedha ninapenda hesabu hiyo. Ikifika hesabu zingine za za darasani Sizipendi sana. Wakati mwingine naifanya tu Kwa sababu inanibidi ama inanilazimu Niifanyae.

Majira ambaya ya nae nipendeza sana kupitia mtandao ni nakuona hali tafauti hali kadhalika ambavyo maeneo inaweza kuanguka matawi ya naanguka pia ya nabadilika rangi ya nakuwa ya uthurungi ni majira ya uvuli Majira hayo yana nipendeza sana na huu natamani kutembea katika majira hayo.

Chakula ambacho ni nacho, kipenda ni chakula cha viazi. Viazi vikipikwa vizuri kwa aina yeyote. Penda viazi ambayo imekaangwa, viazi vikipikwa vimeongezwa nyama, viazi vikifanywa ile tunaita kupikwa viazi vinaitwa kwa kizungu chips ama fries na vipenda sana.

Jinsi nilivyosema, nikitaka kustarehe naweka muziki, nasikiliza, naimba alafu pia narukaruka. Pia starehe yangu ni kujipa. Natembea pia mahali ambapo sijawahi enda na kukula chakula kizuri ambacho kimepikwa vizuri kwa ubora.

Naam ukulima wa bustani ni kuendeleza urembo ama kurembesha mandhari ama mazingira ambayo mtu anakaa. Kulima bustani ni mzuri sana kwa sababu wakati unalima bustani pia unaipa sura mpya. Maeneo ambayo unakaa na pia inakupa furaha katika moyo ama utulivu fulani.

Sasa nasema inategemea wakati mwingine mimi huwa nachelewa lakini wakati mwingine pia nawahi Inategemea tunaongelea kama ni sherehe naenda huwa napenda kuchelewa sababu huwa wanasema anaye fika wa mwisho ndiye anaye ngojewa Lakini ikikuwa ni shughuli ya kikazi, napenda sana kuwahi ama tuko na mkutano fulani na watu fulani tunapenda sana kuwahi.

Swali hili ni mzuri sana na ni swali ambalo na lipenda. Chakula ambacho napenda kuila usiku ni chakula cha ugali. Ugali napenda sana. Ugali ikiliwa na mboga yeyote. Ikiwa sukuma, ikiwa ni spinachi, ikiwa ni kunde, ikiwa ni mboga yote, ikiwa ni nyama, ikiwa ni mayai. Napenda sana ugali.

Muziki ambao naipenda unaitwa techno au electronic house ama dance music naongelea zote ninaisema kwa kimombo kwa sababu inajulikada hivyo. Muziki yenyewe huwa inapiga, iko na climax, iko na upande pia ambao unaweka biti tupekee yake bila wimbo kuimba bila mwimbaji yoyote.

Mfanikio ambayo nilipata ni wanafunzi wangu walikuwa bora katika mashindano fulani ambayo tulienda nayo. Hayo yaliweza kunipea motisha sana na hivyo ikatuwezesha kusafiri na ndege ambayo hadi sasa inazidi kunijaza motisha na kunipa nguvu ya kuendelea kuwafunza wengine.

Chakula cha haraka wakati mwingine ni vema. Wakati uko na haraka au unahisi njaa na unahitaji chakula moja kwa moja ni sawa, chakula hicho kiko sawa. Kwa sababu pia Lakini si chakula cha kuila kila siku, kila wakati.

Tadhmini katika kazi ni mzuri kwa sababu inaweza kukuchunguza. Kibinafsi, eza pia kukupa dira na kukupa muongozo. Wa jinsi vitu unavyo fanya vina zidi kukua ama vinaenda mrama. Hivyo itakuezesha kuendesha shughuli zako vizuri na kuboresha utenda kazi wako.

Napenda kula na marafiki, sababu wakati mnakula na marafiki mnaweza kusema hadithi za kupiga chuku ama hadithi za vichekesho na pia watu wana hisi furaha. Wakati watu wanakula pamoja, furaha pia inakuwa ya pamoja.